Naam mafanikio ambayo nimeyapata pale kazini kitu cha kwanza ni kupata ama ile kujua effective way of communication yaani nimeweza kujua jinsi ya kuwasiliana na wenzangu. Nikiwa pale kazini nina watu wengi sana ambao ninatangamana nao. Pale kazini kuna departments tofauti tofauti ambazo ziko pale kazini. Na kwa hivyo basi kuna jinsi ambavyo unaweza uzungumze na kila mtu pale kazini. Kuna wakubwa wangu na pia kuna wadogo wangu na pia kuna watu ambao tunatoshana nao pale. Hivo basi nikiwa pale kazini nimejifunza jinsi ya kuweza kuzungumza na watu. Ikiwa ni wakubwa wangu ama wadogo wangu ama pia watu ambao tupo wa rika moja. Kitu kingine ama mafanikio mengine ambayo nimeyapata kazini ni kuweza kujua jinsi ya kushirikiana na wenzangu yaani ile tunasema teamwork. Nikiwa pale kazini nimepata mafanikio mengi sana ya kuweza kujua ama nimejifunza kwamba hawezi ukafanya kitu ukiwa peke yako. Lazima uweze kushirikiana na watu wengine ili uweze kuwa successful ama kazi iweze kufanyika vizuri ukiwa pale kazini. Kitu kingine ambacho nimekifunza ama mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kwamba nimeweza kugrow, yaani sipo jinsi nilivyo ingia pale kwenye kazi yangu. Nilipo ingia pale sikuwa najua mambo mengi kuhusiana na ile kazi, lakini jinsi ambavyo nimekaa kwa muda sasa nimeweza kugrow zile skills zangu. Ama kuimprove skills zangu hivyo basi sipo ama sipo jinsi nilivyo ingia kwa mara ya kwanza.

Naam, ninapenda mtaa wangu ama kijiji changu hapa nilipo kwa sababu ya vitu tofauti tofauti. Kitu cha kwanza ni kuwa mtaa wangu una watu ambao ni wazuri sana. Ama watu ambao ninatangamana nao ambao ninaishi nao kwenye mtaa wangu, ni watu ambao wanapenda amani, ni watu ambao wanapenda kushirikiana, ni watu ambao wanapenda kusaidia watu wengine, na ni watu wacheshi na wenye kusikiza sana sana. Hivyo basi wakati kuna mmoja wetu kwenye mtaa wetu ambao anahitaji usaidizi, watu ama neighbours zangu wanafanya kwa kasi sana ili kuweza kusaidia mwenzao. Kitu kingine ambacho kinanifanya nipende mta wangu ni kwamba ni mtaa safi sana. Watu ambao wanaishi hapa wanashugulikia, yaani wanamake sure kila kitu kiko sawa sawa. Barabara ni safi, environment ni safi, yaani kila kitu kipo shwari. Na wakati mahali ni safi, unapata kwamba pia mambo yanaweza kuendelea vizuri, hewa inakua safi, watu wanaweze kuishi kwenye mandhari ambayo ni safi, watoto hawagonjeki, pia hewa kwa jumla inakua safi tu. Kitu kingine ambacho kinafanya niupende mtaa wangu ni kwamba kuna ile enough supply ya stima na maji. Kuna mitaa mingine ambayo kupata pengine stima, maji inakuwa ni balaa. Lakini kwenye mta wangu inakuwa ni rahisi sana kupata amenities kama hizo. Kitu kingine ambacho ninakipendea mtaa wangu ni kwamba kuna ule upendo na amani. Sijawai kupata watu wakiwa kwenye mgogoro kwenye mtaa wangu. Watu wanakaa kwa amani, watu wanashirikiana, watu wanasaidiana. Hivyo basi, sijawai kupatana hata na mtu mmoja kwenye barabara ama kwenye nyumbani, watu wakibishana. Hivyo basi mtaa wangu naupenda kwa sababu watu wanaishi kwa amani Kitu kingine ambacho ninapendea mtaa wangu, ni kwamba watu ambao wanaishi kwenye mtaa wangu wamechanganyikana. Kuna watu ambao ni wazee, wale wa kutupa maarifa, kuna watoto wadogo, kuna watu umri wa kati yaani kuna kila aina ya watu ama umri wa watu tofauti tofauti na kitu kingine cha mwisho ambacho ninakipendea mtaa wangu ni kwamba kuna watu wa kutoka kabila tofauti tofauti. Hivyo basi watu wakitangamana pale kunakuwa na amani zaidi. Watu wanaweza kuishi kwa pamoja. Kuna watu ambao wametoka mitaa mingine ya mbali ambapo watu hawaijui ama watu hawafahamu wanakuja kuhishi kwenye mtaa wetu. Huyo basi watu wametoka kwenye kabila tofauti tofauti. Inakuwa ni rahisi kutangamana na kuweza kucreat ile diversity kati ya watu.

Wakati nipo kwenye muda wa mapumziko ama njia ambayo ninatumia kupumzika sana sana ni kusoma vitabu vya kiswahili. Ninapenda kusoma vitabu vya kiswahili vya hadithi, fasihi na vitabu vingine, haswa vitabu vya kiswahili. Kusoma kitabu kinanifanya nitulie, yani akili yangu inezakukua chini. Ni wakati ninafocus kwene wale karaktas wa kwenye vitabu, ninaweza akili yangu inaeza kutulia na inaeza kuflow na ile maandishi yapo kwenye vitabu. Nilianza kujifunza kusoma vitabu kitambo sana. Nilipokuwa mtoto mdogo nakumbuka, nilikuwa nikipenda sana kusoma vitabu vya hadithi, zile vitabu vya watoto ambazo zina pages kama tano, kumi. Vyo basi nika grow ama nika kuwa na ule upendo waku upenda kusoma vitabu mpaka sasa hiyo ndio njia ambayo ninapendelea sana kutumia wakati wangu wa kupumzika. Muda ambao ninatumia kusoma kitabu ni muda mwingi sana kwa sababu mimi binafsi ninapenda kusoma kitabu. Hivyo basi anytime ninapata oportunity ya kukaa hivyo ama kupumzika Ninachukua kitabu na ninaanza kusoma Huwa ninahisi vizuri nikisha soma kitabu Kwa sababu wakati nasoma kitabu nikitoka hapo ninakuwa na maarifa mengi sana Kitu ya kwanza najifunza mfano ya majina mapya Najifunza vitedawili, najifunza methali, najifunza misemo Yani ninajifunza vitu vingi sana wakati ninasoma vitabu. Wakati mwingine, pia wakati ninasoma vitabu, naweza kuna vitabu ambazo niza kuchekesha sana. Ile flow ya vitabu inachekesha hivyo basi, nikitoka hapo na kuwa mtu mwenye furaha.

Naam ninapoanza kufanya kazi ama siku ambayo ninajua ninafanya kazi, kitu cha kwanza ambacho ninakifanya ni kuandika ratiba yangu. Yaani, ninaandika ratiba ya vitu ambavyo nitavifanya hiyo siku ili kusiwe na mchanganyiko. Kama ninafanya vitu kumi, ninaviandika chini kwa utaratibu ambao nitaanza kufanya hiyo kazi. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kugawanya hizo kazi kwenye section ndogondogo. Tuseme kwa mfano, nafaa nifanye kazi kumi kwa siku, nimeziandika kwenye ratiba, kisha nizazigawanya pengine kazi mbili, mbili, mbili, mbili, ambazo nitaeza kumaliza kwa haraka. Yaani, ninaazieza kuzigawanyisha kwa section ndogondongo, ili niweze kumaliza zile kazi kwa haraka. Kitu kingine ama kabla sijaanza kufanya kazi namake sure kwamba niko energetic. Yaani kama ni asubui namake sure nimefanya zoezi langu, nimechua chukua breakfast yangu, nimekunywa breakfast ama nimefanya kula breakfast yangu. Ndo maanake niwe na nini? Niwe na nguvu ya kueza kufanya kazi. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kueza kumake sure kwamba akili yangu imetulia. Na yani sina mawazo mengi, yani akili yangu haijaeza kuchanganyikiwa ili nieze kufanya kazi kwa utaratibu. Wakati ambapo mtu ana mawazo mengi sana, ama wakati ambapo unafikiria kuhusu vitu vingi sana, inakua ni ngumu hata kufanya kazi. Kwa sababu kila wakati unachanganyikiwa tu, kila wakati mawazo yako hayako pale kazini, hivyo basi unapata pia zile kazi hazifanyiki vizuri. Unapata kwamba mpaka makosa yanatendeka wakati unafanya kazi. Hivyo basi kitu cha kwanza ninafanya ni kumake sure kwamba akili yangu ipo sawa sawa. Yani wakati ninaanza kufanya kazi, nipo sawa kila kitu kiko calm iliniweze kufanya kazi kwa jinsi inavyofaa.

Kitu ambacho ninatamani ama ningependa kujifunza kipya wakati huu ambapo nipo ni kujua kuendesha zile gari ambazo huenda kwa kasi yani safari rally ya hizo gari ningependa sana kujua jinsi ambavyo watu ambao wanaendesha wanajihisi vipi Manake hizo gari huenda kwa kasi sana wakati ambao watu wanafanya kurace pale Huwa nina shindwa sana ni aje, hawa watu wanaeza kufanya hizo kazi. Hivyo basi kama kuna kitu ambacho ningependa kujifunza sana ni kuendesha hizo gari. Kitu cha kwanza ambacho ningependa kujifunza kwa sababu yake, ili nieza kuparticipate kwenye races. Ninaonanga watu wakiendesha hizo gari, nina shindwa ni vipi. Lakini ningependa kujifunza ili nieze kuparticipate. Kitu cha pili ninapenda kudrive sana. Hivyo basi nishazoea kuendesha gari ambazo ni za kawaida tu. Hivyo basi ningependa kujifunza kuendesha hizo gari za kuenda kasi ili nieze kupata ile experience na nieze kujihisi ama kujua ni vipi watu wanasikia wakati wanaendisha zile gari. Kitu kingine ambacho kinanivutia, napenda jinsi ambavyo hizo gari huendeshwa kwa kasi, zikiacha vumbi, zikienda ziki ruka juu, ninapenda sana. Hivyo basi, ningependa kujua kuendesha ili, nipate ile experience.

Wakati nimetangamana na rafiki zangu pengine weekend ama wakati hatupo kazi ni kitu cha kwanza ambacho tunapenda kufanya ni kuweza kushare experiences zetu. Marafiki zangu sio hatujatoka mtaa mmoja. Hatujatoka kwenye tribe zinafanana ama kabila ambayo nafanana. Kila mtu ametoka kwenye mtaa tofauti na nikabila tofauti. hiVyo basi wakati ni marafiki zangu, napenda tukishia zile experiences ambazo mtu ameweza kupitia kwenye maisha. Napenda tukizungumziana, tukipeana mawaitha. Manake ni marafiki ambao ni wakubwa wangu na pia wadogo wangu. hiVyo basi wakati tunatangamana pale, tunapeana mawaitha, tunaweza kushauriana kwa jinsa ambavyo, tunaweza kujishugulisha pio na maisha. Wakati mingine wakati nikuwa na rafiki zangu, tunajishugulisha kwenye shuguliza jamii, kama shuguliza kupanda miti, kushirikiana na watu wa jamii pengine kuhu, siku ya kusafisha mtaa, siku ya kuokota takataka na kuzichoma. Naam wakati nina marafiki zangu, tunajishugulisha na jamii, hivyo basi tunaweza kuinteract ama kuweza kupatana moja kwa moja na wanajamii na kueza kushare experiences. Kitu kingina ambacho nina kifanya, nikiwa na rafiki zangu ni kueza kuinteract kwenye games, tofauti, tofauti, tunacheza vitu kama mpira, tunacheza mpira wa mguu, mpira wa kikapu, tunacheza games zile za kadi. Yaani wakati tu kuna rafiki zangu ni kuenjoy, tu kucheka na kufrahia na kucheza games pale. Na kitu kingine ambacho napenda kukifanya ni kuinvite marafiki zangu waje kwangu nyumbani tuweze kupika. Ninapenda kupika sana chakula, haswaa chapati. Kwa marafiki zangu kuna mwingine anapenda kupika mchele, mwingine nyama, mwingine samaki, mwingine nyama ya kuku, mwingine pilau. Vyobasi tukiwa pale nyumbani wakati ninafanya kuwa pikia chapati chakula chango favorite. Pia kuna mwingine na anapika favorite yake. Vyobasi tukimaliza tunaeza kuungana pamoja na kusharehekea na kula kile chakula.

Aina ya keki ambayo ninaipenda ama ambayo ninapenda kupikia rafiki zangu ama kutayarishia rafiki zangu ama suggestion ambayo ningetoa kwa mtu ambayo anataka pengine kwanza kubake keki ama kutengeneza keki ama anataka kula pale nyumbani ni keki aina ya red velvet. Ni keki ambayo inatengenezwa kwa kutumia unga tu wa ngano na zile ingredients ambazo mtu anatumia kama mayai, kama margarine, kama sukari, kama maziwa. Yaani unatumia tu keki lakini pale unaeka ile ile bidha ambayo ni red. Ndiyo maana inaitwa red velvet. Kwa hiyo hiyo keki itokea haitakuwa keki tu. Itakuwa na ile color na ule utamu wa red. Hivyo basi wakati una unaezapaka kuidecoreta ama kuipaka cream inakua ni keki tamu sana kike nyingine ambayo ninaipenda na ambayo ni common sana ni keki inaitwa black forest ni keki ambayo huwa inakaa karangi ya nyeusi nyeusi hivi lakini ni tamu sana Hivyo basi ningependa kila mtu aize kutry kula hizo keki.

Wakati nipo kwenye mapumziko ni ama niko kwenye break pale kazini, kuna vitu vinge ambavyo ni navifanya. Kitu chakuanza ni kueza kuchukua simu yangu na kupitia kwenye mtandao wakijamii kueza kuona vitu ambavyo vinafanyika. Wakati mingine nikiwa pale kazini ama nikiwa na task ambao ninaifanya, huwa siwezi wakati mingine kushika simu. Vyo bathi nikipata opochuniti ama time ya kuenda break kama mapumziko Ninachukua simu yangu na ninaweza kuangalia ninini kinaendelea pengine kwenye mataifa Ama kwenye inchi yangu ama kwenye mta wangu inakua nirahisi na pia ninaangalia vitu gani vinaendelea kwenye mtandao wakijami Kitu kingine ambacho ninakifanya wakati sipo Nina break ambayo niya kutosha ni kusoma vitabu Ninapenda kusoma vitabu sana Haswa vitabu vya hadithi na vitabu vya nini? Vya fasihi nikitoka pale, ninaeza kuwa nimesoma pages tatu Ama nene, vyo basi akiliangu Ineza kufunguka na ineza kueza kufanya kazi kwa jinsi inavyo fa Kitu kingine ambacho nina kifanya wakati nipo papo mzikoni pale kazini ni kuwenda kukunywa kinyuaji Ama kufanya kula snacks Nafanya pengine kutengeneza kofi Ama kunyo chai kwa keki Ama kwa mandazi ile break ambayo niya kurefresh Ama kufanya kukula snacks Kitu kingine ambacho ni nakifanya ni kueza kutembea kuzunguka huko kwenye kazi kutoka nje Kuotajua kupumzika kupata ile hewa safi kuzunguka ni kiangalia maua Yani ni natembea tembea tu huko unje kazini kabla dakika zangu za mapumziko ziweze kuisha Kitu kingine ambacho ni nakifanya ni kuinteract na marafiki zangu pale kazini sisi usote hatufanyi kazi kwenye department moja tupo kwenye department tofauti tofauti Kwa hivyo wakati ninapata muda Ama kwenye mapumziko Ninamikishwa kwamba ninainteract na marafiki zangu pale ninapata na nao Hini nifanya nini? Niweze kuzungumza nao niweze kucheka niweze kurefresh akili yangu.

Na ninapenda kutembea kwa mguu sana Wakati ambapo ninaenda kazini na pengine sija chelewa sana Kwa ninafanya kutoka kwa nyumba kwa mguu ninatembea mpaka kazi ni kutembea kwa mguu kuna manufa mengi sana Manake kitu cha kwanza ni part of exercise Yani wakati unatembea ni kama unafanya zoezi He ata ni sio ni kama hua unakua ukifanya zoezi Uneza kuchoma zile kalorisi za kwa za mwili Uneza kupractice mwili wako hivyo basi wakati mtu anatembea kwa mgu Nikufanya nini? Nikufanya zoezi kitu kingine ambacho kinafanya nipenda kutembea kwa mguu kwa sababu Kwa ya traffic Wakati ninaenda na gari pengine kuna traffic mingi sana Siwezi kushuka kwenye gari eti niyache gari nitembe Vyo basi wakati kuna traffic nyingi sana Inanibidi nitembe kwa mgu kwa sababu ni fast and reliable watu weingi wanakoma kwenye traffic Ata wengine wanachelewa kazini wakiwa kwenye traffic Heee Hivo unaona ni rahisi kutembea kwa mgu kuliko kuenda kukwama na kuchelewa kazini kitu kiengine ambacho kina nifanya ni kubali ama nipende kutembea kwa mguu Nikwamba wakati natembea Ninapatana na watu ama marafiki zangu kwenye barabara Tunajulia na hali na tuneza kuzungumza kuhusu mambo ambayo ya natendeka kwenye maisha, kwenye mataifa na pia kwenye mtaa wetu. Hivyo basi nikitembea kwa mguu neza kupatana na rafkizangu, tunazungumza na tuneza kufanya ni kupiga story pale.

Kuna jinsi nyingi sana za kutengeneza marafiki wapya. Mimi niinapenda kutengeneza marafiki wapya kwa sababu nina ile form of interaction ambao ninatumia wakati ninazungumza na rafiki zangu. Njia moja kutengeneza marafiki wapya ni kutoka kwenye mitandao ya kijamii ama kwenye simu. Siku hizi dunia imekua kama global village. Yaani mtu anaeza zungumza na mtu mwingine akiwa Amerika, akiwa China, akiwa Japan, akiwa Russia, akiwa UK, akiwa Kenya, akiwa Tanzania, ama Nigeria, ama South Africa Yaani unaeza ukazungumza na mtu yoyote mahali popote tu Hivyo basi kwenye mtandao wa kijamii kuna wakati ambapo unapata post ambayo pengine watu wanatoa maoni kisha we unaenda unakoment pale na mtu mwingine anakoment pia hapo hivyo basi kwa ile interaction kutoka hapo, unapata kwanza kwamba watu wameweza kufanya nini? Kumake ile friendship ama kutengeneza wa rafiki wapya. Kitu kingine ambacho ninakifanya ama jinsi ya kutengeneza marafiki wapya ni kutumia rafiki yangu mwingine ambayo ana rafiki yake. Hivyo basi inakuwa rahisi kuzungumza na rafiki ambayo ana rafiki. Mwisho wa wakati unapata kwamba nyinyi wote mmekuwa marafiki wote na marafiki ambao ni wa kusaidiana. Kitu kingine ambacho ninakitumia kutengeneza marafiki wapya ni jinsi ya kuzungumza. Haswa pale kazini. Wakati client anakuja pale kazini anataka pengine kuhudumiwa kwa njia ambayo inafaa. Inafaa ninazungumzia ama huwa ninazungumzia ya huyo client kwa njia nzuri kwa upole ehee nikimuuliza anataka nimshugulikie vipi Mwisho wa siku huyo mtu ataridhika na atataka kuwa rafiki ama kuwa na urafiki na mimi.

Naam ninapenda kunywa maziwa sana. Maziwa inatokana na mnyama ama na wanyama tofauti tofauti. Lakini maziwa ambayo ninafanya kunywa ni maziwa ambayo yametoka kwenye mnyama ng'ombe na pia mbuzi lakini siyo kwa sana. Napenda maziwa ya kutoka kwenye mnyama ng'ombe manake maziwa ni source of protein, vitamin, yaani inafanya mwili unapata nguvu. Maziwa pia yanasaidia meno na pia bones. Yani inaile calcium ambayo inasaidia meno kuweza kukua na nguvu, meno ya sito boke pale, meno ya sikuwe machafu na pia kuweza kupata strong bones. Hili kwamba wakati unafanya kucheza huko nje ama wakati unatembea ukigongwa tu nini bones yako isieze kupasuka. Maziwa ni source of protein. Mtu akinywa maziwa unaupa mwili wako nguvu. Yani zile askari ambazo zipo kwenye mwili wako zinaeza kupata energy kutokana na maziwa. Maziwa pia yanaumuhimu mwingine kwa sababu yanaeza kutengeneza vitu tofauti tofauti. Wakati kwa mfano nafanya kupika mandazi ama keki ni natumia maziwa kukanda ule unga wangu badala ya kutumia maji. Wakati nataka kutengeneza kitu kama gii ama majarini, wakati mwingine ninatumia maziwa. Wakati nataka kutengeneza mafuta ya kupikia, ninatengeneza kwa kutumia maziwa. Maziwa ni muhimu sana na maziwa yana manufaa mengi sana kwenye jamii.

Ninajishirikisha kwa mazoezi ya aina tofauti tofauti kila siku. Kuna wakati ambao nakimbia, kuna wakati ambao nafanya gym, kuna wakati ambao nafanya michezo, kuna wakati ambao nafanya yoga, kuna wakati, nafanyia mazoezi yangu pale nyumbani. Yeni, nina schedule yangu, ama nina ratiba yangu, ya vitu ambavyo ninanivifanya kila siku kila siku. Huwa ninafanya mazoezi yangu, kila siku ya wiki, yani kutoka monday mpaka monday. Kama ni monday, ninafanya mazoezi ya kukimbia. Kama ni Tuesday, nafanya gym. Wednesday, nafanya mazoezi nyumbani. Thursday, nafanya, mazoezi ya michezo. Yani kila siku ya wiki, asubui na jioni na make sure kwamba, nimefanya mazoezi kila siku, kila siku. Ninapenda kufanya mazoezi, masaa ya hasubui mapema na pia, masaa ya jioni napotoka kazini. Asubuhi ni nzuri kwa sababu jua halija waka sana, hivyo basi kuna kale kabaridi, na pia ni wakati jua amba a amba ni wakati ambapo jua linachomoza. Hivyo basi, kuna ile hewa safi, wakati ndege wanaimba, kuna ile miale ya jua, jua si kali sana, hivyo basi inakuwa ni rahisi kufanya mazoezi, haswaa ya kukimbia masaa ya asubuhi. Ninafanya pia a jio masaa ya jioni wakati napotokea kazini, ninaeza kufanya mazoezi yangu wakati huo. Ni vyema wak kwa sababu wakati huo ninapatana na marafiki zangu, kwenye barabara pengine kama ni siku ya kukimbia, a kama ni wakati wa mchezo napatana na marafiki wengine ambao pia wametokea kazini na wana fanya michezo Pio basi, inakuwa ni vizuri kufanya interaction na watu. An Ninahisi vizuri baada ya mazoezi, maanake ninakuwa nimechoma zile zile kalories zangu. Nakuwa nime-strengthen muscles zangu, nakua nime-strate kwa njia ya kutosha. Hivyo basi, mwili wangu unakuwa light na ninajihizi kwamba, niko sawa sawa. Wakati nafanya mazoezi, nahisi kwamba ninafanya kitu ambacho kinafaa.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

Ninatamani kusikiliza muziki leo Niainagani inafaa Labda muziki wazamani ulewa babu zetu Kuna nyimbo mzuri za taarabu zinaburudisha moyo au nisikilize rumba inafrahisha na kunifanya nitake kucheza Nina mkusa nyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu Nitachagua wimbo wakupendeza niusikilize ukijirudia Mziki unanguvu ya kubadilisha hali ya moyo Ukiwa na huzuni, muziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Lio ni nahisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona, nitafurahia bila aibu.